Uzoefu wa kazi ya mbao, uzoefu wa kazi ilinifundisha zaidi ni kufanya kazi kwenye majukwaa ya mtandaoni kama testa na kazi ndogondogo za kidigitali. Kazi hizi zimenifundisha umuhimu na umakini kwenye maelezo madogo kufuata maelezo kwa ustahili na kuwa na nidhamu ya muda. Pia nimejifunza jinsi ya kushugulikia mrejesho kukubali makosa na kuboresha kazi yangu kulingana na maoni niliyopokea.

Ninaweka neno siri salama kwa kufuata hatuwa kadhaa muhimu kwanza natumia neno siri refu lenye mchanganyiko wa herufi kubwa na ndogo. Namba na alama maalumu iwe vigumu kubashiri epuka kutumia taarifa za kawaida kama jina, tarehe ya kuzaliwa au namba ya simu pia natumia neno siri tofauti kwa kila akaunti muhimu ili kama moja itafungwa zingine ziwe salama.